Napenda kununua nini zaidi? Napenda kununua vyakula, matunda, kwa maana mimi ni mlezi nina watoto. Na watoto wanahitaji kula vyakula ambavyo ni bora. Kwa hivyo matunda ni chakula bora ambacho mimi hupenda kununua zaidi pale nyumbani.

Kama napenda kulima bustani? Ningelikuwa na bustani kwa kweli ningelima na nipande maua tofauti tofauti. Kwa hivyo ule wakati ambapo nitaishi mahali pana bustani, nitailima na niweze kupanda maua ambayo ni ya rangi tofauti y napendeza kwenye bustani langu.

Changamoto gani nakutana nazo kazini? Changamoto moja ambayo napatana naayo kazini ni kwamba mahali ambapo ofisi zetu kuna tatizo la umeme. Wakati mwingi unapata umeme umepotea haupo. Kwa hivo inakuanadra sana kufanya kazi kwenye laptop kwa mana inahitaji kuegezwa kwenye stima. Kwa hivo changamoto ku ni ukosefu wa umeme ambao unafanya kazi ikachelewa pale kazini.

Kama napendelea kitanda kigumu au kizuri? Napendelea kitanda ambacho ni kisio kigumu sana kwa mana nina tatizo la mgongo. Kwa hivyo kitanda kikiwa kizuri, pengine matatizo ya mgongo yata hayatakwisha kwa haraka. Kwa maana kitanda kizuri, hakina, hakitakaa kwa muda mrefu. Lakini kitanda ambacho ni kigumu, lakini sio kigumu sana, natumai kitaniridhisha mugongo hautapata machungu, nitaeza kulala vyema.

Kama nimewai kushiriki katika mashindano ndiyo, nikiwa shuleni nilikuwa na shiriki katika shindano la kutembea. Lakini pale kazini pia wakati tunaenda kama likizo fupi hivi, si uweka michezo ya kushindana. Pengine kubeba yai kwenye kijiko ama nani ataweza kumaliza boflo mzima la la mkate. Kwa hivyo ndiyo nimeshiriki katika mashindano katha wa katha.

Unahimizaje ushirikiano katika timu ili timu kuwa na ushirikiano, lazima kuwe na mazungumzo ili waweze kuzungumza jinzi njia ambayo wataifuatilia ili kutimiza malengo yao. Kwa hivo kila timu, lazima kuwe na ushirikiano na ushirikiano utapatikana kama wenye timu watazungumza kuhusu ni vipi watafanya kazi yao au ni vipi watapanga mambo ambayo wanataka kutimiza. Kwa hivo lazima kuwe na mazungumzo, ili kuwe na ushirikiano kabambe.

Mimi napenda paka au mbwa wote ni wanyama wazuri wa kuekwa pale nyumbani. Lakini sana sana napenda mnyama ambaye ni mbwa. Kwa maana yeye anahakikisha kwamba watu hawaingii kwenye boma au hulinda lango. Uzuri wa mnyama wa mbwa yeye hulinda lango. Kwa hivyo mi humpendelea. Mbwa kwa maana yeye ni mlinda lango.

Napenda kucheza mchezo gani? Mi upenda mchezo wakuruka kamba na wakati mwingi mie ucheza na wanangu. Kwao ni mchezo tu lakini kwangu pia ni jinsi ya kujenga misuli ya kwangu. Kwa hivyo tunapenda kuruka kamba nikiwa na wanangu na pia ni kama zoezi kwangu.

Ningependa kuenda cinema mara ngapi? Ninge penda kuenda cinema kama kila wiki. Wikendi, ama kutoka siku ya Ijumaa, lakini wakati mwingine hela hazitoshi, au pia muda wa kwenda kutazama sinema. Lakini ningekuwa na uwezo, ningekuwa na masaa, ningekuwa na hizo hela, pengine ningeenda mara moja kwa wiki. Ama mara mbili. Lakini sana sana mara moja kwa wiki kutazama sinema ambayo imetokea ni ya kisasa.

Kama nimewahi kuona bahari haa nimeliona bahari, bahari hapa Kenya tuko na bara hindi. Ambalo wakati unatembelea mji wa Mombasa, ndipo unaweza ku kuona bara bara hindi. Kwa hivo bahari ambalo nimeliona ni bara hindi kwa maana liko katika nchi yetu ya Kenya.

Jinsi navyoboresha michakato ya kazi. Michakato ya kazi ninaiboresha kwa kufanya utafiti zaidi. Je, jambo gani naweza fanya vitofauti na pia kuendelea na masomo yangu. Kutafuta masomo ambalo linahusiana na kikazi nipate kufanya masomo masomo mengi, mafupi ama somo moja refu la ambalo lina husiana na kazi yangu kwa hivyo kufanya masomo zaidi na kufanya utafiti.

Mchezo gani ningependa kujaribu? Mchezo ambao ningependa kujaribu ambao niliupenda nikiwa mchanga lakini sikuucheza sana ni mchezo wa mpira wa kikapu. Mimi hupenda kutizama mara kwa mara ambapo wakati ni na wakati ama mchezo huu unachezwa kwenye televisheni. Kwa hivyo mpira wa kikapu, ningepata nafasi, ningejaribu kucheza.

Muandishi gani wa vitabu unawapenda? Waandishi ambao wa vitabu ambao nawapenda ni waandishi ambao wanaandika hadithi za kusisimua. Waweza kupata kusoma hicho kitabu kisha wakati ambao unasoma, unajipata umeruka, umeshtuka. Waandishi ambao wanaandika vitabu za kusisimua, hao nawapenda sana.

Unapenda wanyama wa aina gani. Wanyama ambao nawapenda ni wale ambao tunawaekeza pale nyumbani. Mnyama kama umbwa. Umbwa ni pia mlinda lango. Kwa hivyo akiwa pale nyumbani nina jihisi kwamba niko sawa. Kwa hivyo wanyama ambao nina wapenda ni wanyama ambao wanaweza kaa pale nyumbani.

Nafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana. Wakati wa mapumziko ya mchana, huwa kama ni siku ya kazi, ndio wakati ambapo napata ki chakula cha mchana. Lakini ikakua ni siku ya jumamosi ama jumapili, pengine ninapata usingizi wa mchana. Lakini kwa mara mingi, mapumzikoni mchana ni wakati wa kula chakula cha mchana.

Timu bora ya mpira wa kirugby wa kiamerika. Timu ambayo nafikiria ni bora ni timu za wanawake ambayo wanacheza waki rugby huko Amerika. Maana naupenda usedi wao, napenda vile wana umaarifa wakuchenga chenga, na pia vile wameunga misuli yao. Kwa hivo mi uona na kinadada mbao wanacheza rugby kule Amerika, timu yao huwa nzuri na wanajua kucheza.

Ambalo ni la muda mrefu, ambalo ninalo kazini, ni kuhakikisha kwamba ninapandia cheo pale kazini, sio kukaa tu mahali pamoja. Ni vyema, nikipanda cheo kutoka kwa mahali nipo kazini hadi cheo kingine ambacho ni cha juu. Na hiyo inamaanisha nitaongeza pia masomo yangu, niweze kurudi shule kusoma ili niweze kupanda cheo kazini.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu mwingine? Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kuwa unajipenda siku zote na kujiweka mbele mahitaji yako kipaumbele. Mara kwa mara. Kwa maana wakati mwingine utawapa watu kipaumbele maishani mwako lakini wakati unawahitaji kamwe hawako hapo kusaidia. Kwa hivo, jipe kipaumbele maishani mwako. Jipende. Maisha yatakuwa mazuri tena sana.

Napenda kutembea wapi? Ninapenda kutembea kwenye bichi. Hivo sana sana bichi hapa mjini hapa nchini Kenya, iko mji wa Mombasa. Hivo wakati ambapo natembelea mji wa Mombasa, mi hupenda kutembea kando ya bichi. Unatoa viatu, miguu inakanyaga maji na mchanga. Na pia nafikia nikiwa na furaha kwa maana hayo maji yanafanya mtu ana utulivu fulani.

Jinsi na hifadhi pesa. Mimi huhifadhi pesa kwenye benki. Mahali ambapo napokelea pesa. Niko na account ya kusave, saving account. Ambayo ni natilia pesa zangu kule. Pia ninanunua shares ambazo zinafanya pesa zangu zikakua ama zikazaana. Hivo sana sana ni kuekeza kwenye akaunti ambayo ni ya saving account na pia kununua shares ili niweze kukuza pesa zangu.

Napenda kufanya nini na marafiki zangu? Nikipatana na marafiki zangu, siye hupenda kupiga domo. Ama kuzungumza mambo ya siyasa, mambo ya fedha, mambo ya wazazi, mambo ya uwekezaji. Hivo wakati mwingi utatupata, tukipata pengine kunywa jusi ama kula lunch, kula chakula cha mchana ama cha jioni. Kama tunazungumza mambo, tofauti.

Ndoto yangu kubwa ni kuweza kumiliki nyumba yangu mwenyewe ambayo iko na uta nafuga kuku naweka wanyama kama mbwa na paka kule. Kwa hivyo wakati ndoto yangu kubwa itakuwa kujenga nyumba yangu na nipate kuishi kwa kwangu pekee yangu. Bila kusumbuana na majirani sijui nini ameguza nini ama nini limefanyika huko nje. Ni ndoto kubwa kumiliki nyumba yangu mwenyewe.

Kama napenda kula samaki, mie napenda kula samaki ambae ametumbukizwa kwenye mafuta, mafuta moto, inapata kupika kisha unakaanga na kitunguu na nyanya kwa wingi. Kisha yule samaki unamumla na ugali, ugali ambao ume, wakienyeji unga ambao ume siagwa. Kwa hivyo mie napenda kula samaki kwa ugali.

Zoea gani nzuri nililojenga? Zoea ambalo ni nzuri, ambalo nililojenga ni kusoma. Kwa mara, kwa mara utanipata ni, nikisoma vitabu vya kujiimarisha, kimaisha, kikazi, na mi hupata msaada mzuri sana kutoka zoezi hilo la kusoma vitabu tofauti tofauti. Kwa hivyo ni zoea la kusoma vitabu aina mingi na kusaidia na matamishi na ujuzi ambao natumia maishani.

Napendelea suruali au sketi. Mimi napendelea vazi la sketi. Mimi kama mtoto wa kike. Vazi lile la sketi navaa na na mavazi ya juu tofauti. Tofauti ambayo yanapendeza. Na pia kama wakati huu kuna joto zaidi. Siketi inasaidia na hewa. Hewa inaingia na unakosa kusikia joto sana. Lakini nikiwa na suruali wakati huu kuna joto inazidi kuongeza joto. Kwamba sana kama lime suruali hiyo imekubana sana.

Mwezi gani wa mwaka ninaopenda zaidi? Mwezi wa mwaka ambao naupenda zaidi ni mwezi wa disemba. Kwa maana ndiyo kuna wakati kuna sherehe za krismasi na pia ni wakati wa kuchukua likizo ndefu. Mbali na kazi ili tuweze kujumuika na familia, kuna kutembea, kutembelea marafiki na jamaa. Hivyo sana sana mimi hupendelea mwezi wa wa disemba kwa maana kuna shamra-shamra, kuna kutembelea majamaa na marafiki na pia kupata likizo. Wakati umechoka, umefanya kazi mwaka mzima, haujapumzika kama kwa hivo disemba ndio wakati mzuri, kupata likizo.

Na upendelea mfumo gani wa simu? Mfumo wa simu ambao na upendelea ni mfumo wa android. Na huo ndio mie utumia kila siku mwaka. Nenda miaka rudi. Kwa hivo sija ona ubaya wa android. Sijia ona ubaya wake akabisa. Kwa hivo mii nimezowea kutumia android.

Kuhusu jinsi ninavyo tumia simu yangu. Kwa mara mingi simu yangu yatumika kwa kupiga simu. Kuzungumza na marafiki na jamii. Simu yangu ina programu wa kadha wa kadha. Kuna Instagram, kuna Twitter, kuna Gmail, kuna Facebook. Kuna programu ukatha wakatha. Simu yangu yatumika kutuma ujumbe kadha wa kadha. Natumika kutizama programu kama za Instagram. Na wakati ambapo siko kazini natumia simu ya rununu kusoma email ambazo zinatumwa kupitia Gmail kwa mambo ya kikazi. Mimi hukaa kwa simu, sina muda haswa ambao mimi hukaa kwa simu, inategemea na kama ni kikazi, nitapiga simu kwa muda mrefu, pengine nafaa kurudisha jambo filani, ama tu najitumbuiza mwenyewe kwenye programu za instagramu, ama twitter, ama tiktok.

Nasoma gazeti. Mi husoma gazeti mara moja kwa moja wakati pengine. Nimepatana na gazeti pale kwa ofisi. Lakini ni nadra sana. Nipate kununua gazeti langu mwenyewe. Ninasoma. Mara mingi ni ile napata gazeti tu mahali pa kazi. Lakini nikipata ndio nitaisoma. Lakini si eti ninunue gazeti ili nisome, la.

Kama napenda kucheza michezo ya video. Aha. Sipendi. Hata sikumbuki ni lini nilitafta mchezo wa video ili kucheza. Ni nadra sana unipate na nikicheza michezo ya video. Ni nadra sana la. Mie si mchezo. Mi si mchezi wa michezo ya video.

Napenda kuwa mahali pa aina gani. Napenda kuwa mahali ambapo ni patulivu, hamna kelele, hamna vumbi, na kama kuna watu, sio watu wengi vile, kiasi tu cha haja. But pasiwe na kelele mingi na mazingira yawe masafi, siwe na taka, siwe na uvundo uvundo hivi, pawe tu ni mahali pasafi na hamna kelele ama hamna kivumbi.

Na wakaribisha wafanyikazi wapya vipi? Mimi hupenda kuwakaribisha kuwapa mawaidha kuhusu jinsi pale kazini, tunafanya kazi, masaa ya kuingia kazini, masaa ya kutoka na jinsi watu wanavyo faa kujihudumu pale kazini. Kwa hivyo mimi hupenda kuwa tu na ngumzo kuhusu mambo ambayo yanafaa kuya tarajia pale kazini na jinsi ya kujibeba au jinsi ya, sana sana jinsi ya kujibeba wakiwa pale kazini. Na pia ni kuwakaribisha wasione hawa ni kina nani ambao hata hawakaribishi wageni. Kwa hivyo napenda kuwakaribisha na tunapata gumzo, jambo moja mbili.

Kampuni gani ya teknolojia ninayoiaminia? Kampuni ya teknolojia ambayo ninaiaminia ni Samsung. Maana wana vifaa tofauti za kiteknolojia. Simu zao huwa ziko nzuri sana. Kwa hivo mimi napenda kutumia simu zao za Samsung. Pia pale nyumbani uko na friji za Samsung. Wanatengeneza vitu kadha wa kadha kwa hivyo nimeaminia kampuni ya Samsung maana simu zao ni nzuri refrigerator zao ni nzuri hakuna chochote ambacho nimepatana nacho sio kizuri teknolojia yao ni nzuri kabisa naipendelea sana.

Haa, mi napendelea mahali pa kimya au pa kelele. Haa, wakati ambao nafanya kazi, na niko mahali ambapo sio ofisini ninapenda mahali ambapo pame kimya. Lakini kama tu ni kuburudika na marafiki, ama naburudika tu ni metulia peke yangu wakati huo unaeza kuwa na kelele. Kiasi tu, si kelele kingi. Kiasi tu.

Na charge kifaachangu marangapi kwa siku. Kifa ambacho na kizungumzia sasa ni simu. Simu yangu mie hui charge marambili. Asubui nikipanga kutoka nyumbani na jioni nikirudi. Kwa mana nimetumia kifa na charge yake iko chini. Kwa hivo sana sana mi ucharge simu kwa marambili kwa siku.

Naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Tuseme wakati simu imepotea ama hamna mtandao. Sina budi ila kuishi bila teknolojia. Lakini itakuwa ni siku moja ndefu sana. Itakuwa siku ndefu kwa kweli sita danganya. Lakini itakuwa ngumu sana. Maana nimezoea simu, nimezoea barua pepe, nimezoea mambo tu mengi kutumia teknolojia wakati wote. Ee, itakuwa ni vigumu, lakini tuseme vika, mitambo ikapotea, ama tu jambo lifanyike, tukae bila teknolojia kwa kilazima, itabidi tu, itabidi tumeka bila. Lakini itakuwa ni ngumu.

Napenda kula wali au ugali. Mie napenda kula ugali. Na kwa kutumia mboga tofauti napenda kula ugali wa samaki ugali na nyama au ugali na mboga za kienyeji. Na unga huu wa ugali uwe ni wa kusaga. Unga wa kusaga. Unakuwa na ugali mtamu sana unanikumbusha kule maisha ya mashambani.

Kuhusu utaratibu wangu wa jioni utaratibu wangu wa jioni ni kwanza nafika nyumbani kutoka kazini kisha napata kuingia kwenye bafu na oga, nikisha oga najipaka mafuta nava nguo ambazo za kutulia tu hapa nyumbani kutulia pengine napata kunywa juisi ambayo nimetengeneza pengine ya machungwa ama ya maembe kulingana na, ile juisi, matunda yale yako. Na hayo masaa ni baada ya saa kumi na moja kwa maana sisi hutoka kazi ni saa kumi. Kwa hivo nakua nyumbani kutoka saa kumi na moja ama kutoka saa kumi na mbili. Kisha tunaanda chakula cha jioni, nakula chakula cha jioni, naangalia kama watoto wako na kazi ya ziada, tunatizama kazi ya ziada. Kisha pia nao wanajianda pia nao wanaenda kulala. Wakienda kulala nahakikisha nyumba iko safi na kila mtu anaenda zake kulala. Hivo huo ni wakati kama wa saa nne hivi, ndio kila mtu yuwaenda kulala. Ili sisi wote tupate kupumizika ama kujianda kwa ajili ya siku ijayo.

Ninafanya nini ili kujitunza? Ili kujitunza napenda kwanza kunywa maji kwa wingi. Hali ya anga, jua ni kali kwa hivyo. Mara kwa mara ni vyema kunywa maji kwa wingi ili mwili upate kutulia. Pia kuketi chini kupumzika siyo wakati wote tu rasha rasha kazi sijui nini nini. Beba mzigo mzito na mambo mengine. Pia ni vyema kupumzisha mwili wakati ambapo unaweza. Na pia kula chakula kizuri. Nani hapendi mazuri jamini? Pia matunda, maji na pia vitu tamtamu kama chokoleti. Na wakati ambapo kuna hela anajinunulia maua ama anajipeleka mahali unapata kutulia.

Jinsi nashugulikia wateja. Miwa shugulikia wateja kwa kuhakikisha kwa mba wanapewa huduma ambayo inaridhisha na kwanza na wakaribisha nawaeleza majina ya kwangu. Kisha pia na wananieleza majina ya kwao baada ya kueleza na moja mawili wana pata kunieleza mambo ambayo yamewaleta kazini kwetu kama ni tatizo, najua vile ni tasuluhisha kama tu ni matembezi tu ya kawaida ni sawa, tunaendelea kupigia gumzo hadi wapate kurithika na utembeaji wao kwa kwetu kazini.